Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Jinsi ninavyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa imebadilika sana vile miaka inavyo pita. Nilipo kuwa mdogo, wazazi wangu walikuwa wakini andalia sherehe ndogo ya kifamilia. Kila mwaka wa siku yangu ya kuzaliwa. Walifanya hivyo pia kwa ndugu zangu wote bila upendeleo. Sherehe hizi mara nyingi zilifanyika usiku baada ya chakula cha jioni. Tulikuwa tunapewa pipi, biskuti na keki na furaha ilikuwa nyingi sana. Katika sherehe hizo, mtoto aliyekuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Alitakiwa kutoa hotuba fupi hotuba hiyo ilikuwa ya kuwa shukuru wanafamilia wote kwa upendo wao na msaada wao katika maisha Pili pia tulizungumza kuhusu matarajio yetu na malengo yetu kwa mwaka mpya wa maisha uliokuwa unaanza Ilikuwa ni desturi nzuri sana na ilitufundisha shukrani na kuwaza kuhusu maisha yetu ya baadae. Sasa nikiwa mtu mzima napokumbuka sherehe hizo najikuta ni kijawa na hisia za kumbu kumbu, nzuri na huzuni kidogo. Kwa sasa siwezi kujisherehekea kwa njia ile ile. Mara nyingi sina rasili mali za kufanya sherehe kama zile nilizofanyiwa nikiwa mtoto. Zaidi ya hayo, maisha yamekua na pilka-pilika nyingi kwa siku hizi, siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi hunikuta nikiwa na harakati za kukamilisha mradi fulani au nikisafiri kuenda sehemu fulani kutafuta riziki. Wakati mwingine, siku inapita bila hata mimi kutambua kuwa ni siku yangu maalum. Hata hivyo, ninapopata nafasi ya kujitendea wema kidogo huwa nafanya mambo rahisi tu, huenda nikachukua siku ya kupumzika, kulala zaidi, au kukaa kimya nikisoma habari mtandaoni. Si sherehe kubwa, lakini ni muda wa kujitafakari na kushukuru kwa maisha.